Kumbukumbu za utotoni ni nyingi. Ukiwa mtoto kuna ule upendoum unaopokea kutoka kwa wazazi na kwa jamii kwa jumla. Ile mchezo ya kitoto hali ya kutosheleka na kuridhika na kila kitu kwa sababu ukiwa mtoto kila kitu kiko sawa au na wasiwasi ya leo ya kesho utakula nini utavaa nini utaendaje shule ukiwa mtoto unaangaliwa vyema na kwa umakinifu sana. Nakosa hiyo nafasi, ningelipenda kurudi utotoni kungekuwa na iyo hali ya kuchagua kwamba unaeza rudi utotoni.

Mimi hugawa taka kulingana na hali yake kwa ssbabu mtaani kwetu tunapotupa taka. Kuna maeneo tafautia tofauti ya kuweka taka kulingana na hali yake. Kwamba ile ya kuozo iko na mahali yake, karatasi mahali yake, chupa mahali zake na chuma mahali yake. Kwa hivyo mimi hugawa hii takataka kutoka nyumbani na ukifika pale unarusha kila taka mahali pake. Makaratasi mahali pake. Plastiki pia zinabebwa kando zinawekwa pahali pake. Chupa hivo hivo na mikebe. Nikitoka nyumbani natoka na takataka ikiwa mifuko tofauti tofauti.

Kufanya na kazi na timu ya mbali si rahisi. Lakini inapobidi mimi hutumia mtandao aina ya 'WhatsApp' kufanya mawasiliano, kutuma maagizo na maelekezo ya ile kazi. Kisha kupokea picha na video kutoka maeneo yale ya kazi, kuthibitisha ama kuona ile kazi ilivyofanywa.

Kuna tabia ya wageni ambayo inapendeza sana kwamba wanakuwa watulivu, wale wageni ni watulivu, makinifu na kusikiza, wale wanaongoja mwelekezo na maagizo panapohitajika. Wale wenye tabia ya kungoja kuona venye mambo yanavyoenda kisha wanafuatia. Kuna wale wako na kiherehere wanafika wanajua kila kitu wako kila pahali wanaguza hii wako pale mgeni ni akuwe mtulivu, mpole, afuate sheria na desturi za pahali alipotembelea.

Kila asubuhi ninapoamka, mimi hukunywa maji kwanza glasi mbili kisha nakimbia kilomita kumi. Ninaporudi moja kwa moja naingia katika bafu. Naoga, najitayarisha, kisha kupata kiamsha kinywa ndiyo kuelekea kazini.